Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Inanifurahisha kugundua ladha tofauti, hasa vyakula vya tamaduni mbalimbali. Iwe ni chakula cha kienyeji, kilicho andaliwa kwa mtindo mpya, au chakula cha kigeni. Pia ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu watu na tamunduni zao. Wewe juu unapenda kujaribu vyakula vipya au unapendelea vile ulivyozoea.

Ndiyo, mimi ununua vitu kwa kutumia simu. Nirahisi sana, hasa nikihitaji kitu haraka au sina muda wakuenda dukani. Nalipia kupitia mtandao wa Mpesa na tazama bei na soma maoni ya watu kisha na agiza na agiza. Hata hivyo, kwa vitu zingine napenda kuviona kwanza ana kwa ana kabla ya kununua.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano kazini, usimamizi wa muda na kufanya kazi kwa timu. Mafunzo ya mawasiliano yamenisaidia kueleza mawazo kwa mkuwazi na kusikiliza wengine vizuri. Usimamizi wa muda umenifanya nipange kazi zangu vizuri na kukamilisha majukumu kwa wakati. Mafunzo ya kazi ya timu yamenifundisha kushirikiana na watu wa tabia tofauti na kufikia malengo kwa pamoja upande wako ni mafunzo gani ya kazi yamekua na mchango mkubwa zaidi kwako.

Shughuli zangu za wikendi kwa kawaida zinajumuisha kupumzika na kufurahia muda wangu binafsi. Kwa mfano kupumzika nyumbani, kusoma kitabu, kuangalia filamu au mfululizo wa tv au kusikiliza muziki kutembea au shughuli za nje, kutembea kwenye bustani, kuenda pwani au kujaribu vakola vipia kwenye mikahawa kukutana na marafiki au familia, kuzungumza, kula pamoja au kushiriki katika michezo midogo. Kupanga wiki ijayo, ambayo inahusu kutayarisha ratiba, kupanga malengo au kufanya mazoezi ya akili kama sudoku au chess.

Mara nyingi mchana nakula chakula kilicho sawa na mlo kamili lakini kidogo rahisi. Kwa mfano, chakula cha kienyeji.Huanga kama ugali au wali na mboga za majani pamoja na nyama, samaki au kuku kidogo. Chakula cha haraka lakini chenye lishe.Sandwich au saladi yenye protini kama mayai, kuku au samaki. Vitafuno vya upande, matunda au karanga kidogo kwanja kidogo kabla mlo mkuu. Mchana mara nyingi napendelea kitu cha haraka lakini chenye nguvu ya kuendeleza kazi hadi jioni.

Napenda zaidi kutazama michezo, hasa ile ya michezo ya timu kama mpira wa miguu, basketball au rugby. Inanifurahisha kuangalia mbinu, jinsi wachezaji wanavyoshirikiana na shauku ya mashabiki. Lakini pia napenda kucheza michezo kidogo ya marudio au michezo ya mikakati, hasa ikiwa ni njia ya kupumzika na kushindana kwa rafiki.

Kumbu nzuri kutoka utotoni ninayo ni ile ya kutembea na wapenzi wangu wa karibu kwenye bustani ya jirani. Tulicheka tukicheza michezo ya kawaida ya watoto na tukigundua ndoto zetu ndogo. Kila likizo la shuleni lilikuwa na sherehe ndogo ya chakula cha pamoja na familia. Pia nadharia zilizo jifunza katika michezo ya ujasiri na urafiki zilibaki mawazoni mwangu. Kumbukumbu hizo hufanya nijihisi furaha na upendo wa familia na marafiki. Je wewe unakumbukumbu nzuri kutoka utotoni unayopenda zaidi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the persuit of happiness. Inanikuza sana kwa sababu inaonyesha uvumilivu, matumaini na kutokata tamaa hata unapokubana na maisha magumu. Kinachonivutia ni jinsi mhusika mkuu anavyopambana kwa bidii kwa ajiri ya maisha bora ya mtoto wake bila kuacha kujiamini. Filamu hii unikumbusha kuwa hali ngumu si mwisho wa ndoto. Bali ni sehemu ya safari.

Tabia inayo ni chukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi mkubwa. Watu wanao kosea heshima hawajali hisia za wengine, wanazidi kuharibu mawasiliano na kuunda mazingira mabaya. Ubinafsi mkubwa unafanya mtu ashindwe kushilikiana au kusikiliza maoni ya wengine na maranyingi huleta migogoro isio ya lazima.

Kusubiri kwenye mstari kwa kawaida kunanifanya nijisikie uvumilivu kidogo na kidogo uvumi. Wakati mwingine, ni fulsa ya kupumzika kidogo au kufikiria mambo ya siku. Lakini ikiwa mstari ni mrefu sana au unacheleweshwa bila sababu hupatia hasira kidogo au kuchosha. Kwa ujumla, najitahidi kubaki mtulivu na kuvumilia kwa sababu hatuwezi kubadilisha mstari lakini tunaweza kubadilisha mtazamo wetu.

Ninapendelea shati. Hasa shati lililo safi na larangi nye pesi. Linanipa mtazamo wa kilele cha heshima na utulivu. Na linafaa kwa kazi. Mi kutano au hata matukio ya kawaida. Lakini pia sipingi tishati. Wakati wakupumzika nyumbani au kufanya shughuli za kawaida kwa sababu ni rahisi na hufaa kwa starehe. We unapendelea vipi zaidi shati au tishati.

Ushauri wangu kwa mtu anaye anza kazi ni huu. Jifunze sana. Elewa majukumu yako, mchakato wa kazi na utamaduni wa kampuni kufahamu ni nguvu. Kua mtulivu na mwenye subira. Matokeo mazuri hayaji kwa maramoja, jitahidi pole pole lakini kwa udhabiti. Sikiliza na uliza maswali. Usione aibu kuuliza. Hii inaonyesha unataka kujifunza na kufanya vizuri. Jenga mahusiano mazuri, ushirikiano na wenzako na heshima kwa wengine ni muhimu sana. Kuwa mkweli na wakuaminika, timu na wateja wanadhamini watu wanao shikilia maneno yao na kazi bora. Endelea kujiboresha, tafuta mafunzo, soma na jaribu kuongeza ujuzi wako kila wakati. Kwa kifupi, jitahidi, sikiliza na usikate tama, mafanikio ya kazi yanakuja kwa mtazamo, sahihi na juhudi.

Kwa kawaida, binadamu anashauriwa kunywa takriban lita mbili au tatu za maji kwa siku. Kulingana na uzito hali ya hewa na shuguli za mwili. Hii husaidia kudumisha mwili, kuwa na unyevu, kusaidia mmengenyo wa chakula na kufanya akili kufanya kazi vizuri. Mimi binafsi sipati maji lakini kanuni hiyo ndiyo inayopendekezwa kwa wengi.

Ndiyo, mimi kama binadamu ningesema kwamba ninge naweza tumia mitandao ya kijamii Lakini kwa kiasi kidogo na kwa sababu maalum Kwa mfano, kushirikiano na marafiki na familia ambayo ni kujua habari zao na kushiriki mambo yangu Pia na jifunza na kupata habari mitandao inarahisisha kufuatilia habari, burudani na manda zinazo nivutia kushirikisha mawazo au kazi kama kuna kitu nimekifanya au nimegundua mitandao ni rahisi kushirikisha Lakini pia ningekuwa makini kwa sababu matumizi mengi sana ya naweza kuharibu muda au kuingiliana na mtu binafsi kwa hivyo na jitahidi kutumia kwa waangalifu na kwa manufaa.